Je unapenda kuendesha baiskeli? Kwangu mii ntasema ndio mii napenda kuendesha baiskeli sababu toka nikiwa mchanga nilijifunza kuendesha baiskeli na baiskeli ni kitu tulitumia ili kuleta furaha tukiwa wadogo so hadi saa hii nikiwa mkubwa Situmii baiskeli sana sana lakini kwa mara mingi Napotaka kujifinjari hiyo ni wakati natumia baiskeli so ndiyo bado mii natumia baiskeli saa huu na napenda kuendesha baiskeli.

Je unagawanya taka zako Hapa mimi nitasema ndio sababu kwa nyumba kuna kuwaga na taka tofauti tofauti. Kuna taka inayo toka jikoni, kuna taka inayo toka kwa bafu, pia kuna taka inayo toka tuju kwa nyumba Alafu ukiona hizi taka kuna chakula, kuna karatasi, pia kuna taka zingine chafu kama zile zinazo toka kwa choo. So kwa mara mingi taka nagawa kulingana na kama ni chakula lazima iende kwa kikapu ya majani. Kama ni taka taka kama makaratasi, hiyo huenda kwa kikapu ya nyeusi. Alafu kama ni hizi taka zingine za chooni huwa inaenda kwa kikapu ya kala yellow So kwa mara mingi mimi hugawa taka kulingana na kiwango ya uchafu sababu pia sio vizuri kuchanganya taka taka zote kwa nyumba Kuna zile zenye inahitaji Kuna zile taka ambazo zinaitaji Which are infectious So hizo haifai kuwekwa kwa kumixiwa na hizi zingine zenye ni za chakula. Yes. Halafu pia, kuna zile taka za karatazi na zile taka za chakula. Karatazi, they are biodegradable. Halafu hizi zingine taka za chakula, hizo ni zenye zinaweza haziwezi kudhuru environment. So ni vizuri kuzigawanisha.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Kwanza, mimi hupenda chai kuliko kahawa. Na kwa maramingi, mi napenda kuandaa chai asubuhi, nikiamka na pia jioni nikirudi kutoka kazi. Na kwa sababu ya mimi kupenda chai kuliko kahawa, ni kuwa chai nikinywa na sikiamwili uko vizuri. Pia kama nimechoka ama kichwa ina noma Mi ni ule mtu wa lazima ninywe chai halafu mwili isikie vizuri So pia naezasema kama ni preference mimi huprefer Preference yangu sana yiku kwa chai Alafu kitu ingine Formula ya mimi kuandaa chai Kwa maramingi ni kitu ambayo huchukuwa muda chache So mi huwekelea maji kwa moto, natia majani, pia natia sukari, alafu ikishachemka, hapo ndio vyenye naongezea majani Then pia naongezea maziwa So hapo pia naacha tu ichemke tu vizuri, madakika chache, alafu mi naitoa, naichunga majani yatoke, alafu mi naeza kunywa chai hiyo ni chai ya maziwa. Saa zingine kama nataka tu kunywa chai bila maziwa, mi naezekelea maji kwa moto, nitie majani, pia nitie sukari na niache ichemke. Alafu hiyo ni black tea, naweza kunywa pia hiyo chai. So, mavitu mi huongeza tu ndani ni sukari, majani, saa zingine maziwa, pia maji. hAlafu mi napenda kuinywa chai nikiwa nyumbani, ama saa zingine nikiwa kazini. Alafu mimi ni ule mtu lazima kwa siku ni kunywe chai Either ikiwa marambili au mara tatu So mimi nivingumu upate siku imeenda na sijakunywa chai saa zingine ni ile kitu nimeizoea sana hadi siku ikipita bila mimi kunywa chai mimi nasikia nikiwa mgonjwa.

Unapendelea kunyoa ama kuvaa ndefu Kwangu mimi hupendelea sababu mimi msichana sana sana mimi sina ndevu lakini mimi hupendelea wanaume hao ni wasafi wamenyoa wale ya mimi napendelea wanaume ambao huku wakona wako na ndevu lakini si zile ndevu mingi ndevu kiasi tu pekee yake Lakini pia kuna saa ziingine ile unaona hapa hivi kifuani ndevu zimejaa So mimi ni ule mtu napenda usafi Napendelea mtu akiwa amenyoa ndevu zake za kifua Lakini za huku kwa mdomo ziwe tu chache zisiwe mingi ambapo imefunika nyuso nyote So mimi nitasema tu vizuri mi napenda ule mtu ambaye ameva ndevu ya ustaarabu. Si ndevu za zilioja usoni.

Je, unatumia teknolojia ya sauti? Mimi nitasema ndiyo. Sababu kwa mara mingi, kwa simu zangu mimi niko na Ela Voice, ama kuna kuaga pia na siri. Na hizo ni mateknolojia za sauti, ambazo kwa mara mingi mimi hutumia. Kama mimi siwezi nika, kama mimi sina access ya simu, saa zingine utanipata nikisema siri ekelea nyimbo. Siri ni wakati gani ama Ela ni wakati gani hivyo. Na hivyo ndiyo vyenye unajua siku hizi teknolojia imeanza kuleta kufanya vitu zingine ziwe manageable. Sababu kitabu lazima tu ungeponyeza simu ndiyo uwekelee nyimbo. Saa hizi tu kazi unasema Ela niekelee niekelee nyimbo ya hii band, niekelee nyimbo ya huyu, niekelee nyimbo ya uzuni ama nitafutie tu nyimbo yoyote Ela inayo faa hivi na hivi. Na simu inachukua hizo command zako inakwekelea nyimbo. So siku hizi minaona teknolojia imekuwa kitu kizuri, teknolojia imebadilisha vitu mingi na pia teknolojia ya sauti imesaidia sababu saa zingine labda unaosha manguo mkono zako ni chafu. Una command to simu yako unakisema hivi Ela ama siri nifanyiye hivi na hivi ama siri niundie schedule langu ya kesho. Siri nioneye kesho mimi nitafanya kazi gani na gani. So teknolojia ya sauti ni kitu kizuri na mimi mwenyewe huitumia.

Niambie kuhusu muziki unayoipenda Mimi kwa mara mingi mimi napenda kushiriki kwa aina ya pop music na naipendelea sana imekua kwa muda wakaribu miaka kumi sasa hivi pop ama yeah pop music Alafu mimi kuna bandi Bandi kingine ya kikorea inaitwa BTS Bang Tanson yandani nia bandi ya vijana wa wa saba hao vijana huwa wazuri wao wanatoa manyimbo Mangoma ambazo ziko mzuri sana Manyimbo ambazo zinakufanya mtu roho itulie mtu ufurahie So manyimbo zao zinakuanga mzuri sana na mimi hizi mziki zao napenda nisikize nikiwa nyumbani nimetulia kama saa zingine nikiwa njiani na travel Naekelea tu Earpods kwa masikio na wasikiza So kwa mara mingi utanipata kila wakati nikiwa nimeekelea ngoma ni kutoka hii bendi ya BTS kutoka wa Korea wa vijana wa South Korea na wao hupenda kuimba pop music. Alafu, hizi ngoma zinanifanya nimehisi vizuri. Zinanifanya ni feel nikiwa ee. Haa, niko cloud nine. Niambie kuhusu muziki unayoipenda Mimi kwa mara mingi mimi napenda kushiriki kwa aina ya pop music na naipendelia sana imekua kwa muda wakarebu miaka kumi sasa hivi alafu inaniboost morale so wao wako na nyimbo mzuri.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubuhi Kwa mara mingi mi hupenda kuamka kutoka saa saba kasorobo na kutoka huo wakati Nikiamka kitu ya kwanza ni mimi kuenda kwa kioo nijiangalie alafu nipige meno mswaki Baada ya hapo mi huingia kwa bafu kuoga then nikirudi kwa chumba changu cha kulala natengeneza kitanda yangu iwe iwe safi tena mzuri Nikimalizana hapo mimi huenda jikoni nitayarishe chamsha kinywa hapo ni ule wakati mi nitaenda jikoni nipike chai nipike kama ni mayai ama kama ni kamkate mi huzipika asubui then nikimalizana na upishi mi naketi kwa chumba cha kula naanza kunywa chamsha kinywa changu nikimalizana hapo kazi ingine pia nitarudi chumba changu cha kulala nikuje nijiangalie nieke nipake make up kwa uso alafu nitoke niende kazini so hizo vitu zote kutoka kuamka either saa moja kamili ama hadi saa moja kasorobo Mi hizi vitu zote nazimalizanga kwa muda wa saa moja By saa mbili hiyo ni wakati mi nitatoka kwa nyumba niende kazini nifike huko by wakati kama saa mbili na nusu huo ni wakati mi nafika kazini Alafu kazini sasa nitaenda sasa nijipange ikilingana na zile task niko nazo kwa izo siku so nitajipanga ikidepend na hizo task niko nazo siku ikiisha siku ikiisha around huko saa moja na nusu huo ni wakati mi narudi nyumbani Kitu ya kwanza ya kufanya nikirudi nyumbani ni kuoga kuigia kwa bafu kuoga kutoa mekapu na ku make sure mwili ikosafi before nianze sasa either kutulia tu nikiwa nimeketi Then baadae kwa wakati wa something like around saa tatu ama saa tatu na nusu huo ni wakati nitaingia jikoni nipike chakula changu chajio nile alafu niingie kitanda wakati kama saa nne kama sitakuwa nimechoka sana labda nisome kanovel ama ni watch movie after hapo mi naeza ingia kwa kitanda sasa nilale wakati wa around eleven saa tano na nusu ama hadi saa zingine saa sita na pia kesho asubuhi niamke saa moja So kwa mara mingi hiyo inakuwanga nome yangu ya siku ama hiyo inakuwanga utaratibu wangu wa siku Lakini saa zingine kama mimi siendi kazi naeza amka tu asubuhi nitayarishe kitanda yangu niingie kwa bafu nioge nianze kuprepare cha kiamsha kinywa ninywe alafu tena labda nirudi kitandani tu niendelee kubangaiza either niki watch movie ama nikisoma novel nikisubiri tu masaa zisonge saa zingine naeza sema okay ni asubuhi nimeamka wacha niendee for a walk niende gym nipige tizi kidogo lakini kwa mara mingi ni ile masiku zangu za kuenda kazini so nitaamka tu asubuhi nikitayarisha kuenda kwa kazi.

Ne unapenda kula popcorn hapa mi ntaseba ndio sababu kwa mara mingi ni ki watch movie uo cha kule ambayo nakiendea kama snack inakuanga popcorn na popcorn ni kale kitu utakula hata kipande mingi alafu hausiki kama umeshiba so popcorn ni mina naichukulia kama snack na inakuanga vizuri mara mingi ni ki watch movie ama sa zile tunimeketi chini Kuna kitu nafanya ita nikiangalia televisheni But kwa maramingi yes, mimi upika popcorn na nezile.

Jee unapenda mvua, mimi hapa mi nitasema ndio sababu kwa mara mingi mahali ninapoishi inakuanga mahali ambapo ikona vumbi mingi, pia ni mahali ambapo jua iko kwa wingi na vumbi ni ziko mingi. So mi upenda zile msimu wa jua sababu, mi napenda ule msimu wa mvua sababu ikinyesha alianga upande za huku kwetu zinakuanga zimebadilika iwe baridi kiasi. Na hako kafeeling ya baridi ndio inakuanga feeling mzuri. Pia sa zingine mvua ikinyesha utapata kuo kale zile mchanga ambazo huwa zinaleta vumbi, zinakuanga zimetulia. Pia hiyo ni kitu kizuri Pia mvua uta pata ku Uta pata ku harvest maji mzuri ambayo ni safi Alafu pia wakati wa mvua Utapata utafanya maneno mingi kama kuenda shambani kupalilia sababu saa nzingine katika msimu za jua ama msimu za upepo hauwezi ukafanya upaliliaji mwingi Lakini wakati wa mvua Iyo ndio wetha mzuri ya eidha kufanya kitu kitu katika shamba lako ama kale kagaden kako kadogo ya so mimi upenda upenda sana ama ufurai ya ikifika msimu wa mvua.

Niambie kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako kwangu ni kila wakati ninapo chungulia mimi huona mti kuna mamiti chache pia kuna majengo na mwisho wake kunakuanga na barabara na pia inakuanga na magari mingi ambazo huzipita lakini kinacho vutia kwa macho ni miti chache ambazo miti na nyasi ambazo pia ziko huku nje sababu inakuanga na color mzuri ambao huvutia kwa macho alafu pia hizi miti yao ambazo ambapo imemea inakuanga mzuri sana na pia majengo yanakuanga majengo marefu ambazo watu huishi soo kwa mara mingi pia huvutia kwa macho na mimi hupenda kutasama nje wakati wa mvua sababu kwa hii wakati unapata majani za hizi miti zinakuanga zimevutia vizuri sababu hio wakati ndio zinameremeta vizuri Pia, wakati wa mvua ndio unapata nyasi zimemea vizuri Hakuna vumbi sababu saa zingine ukifungua dirisha tu wa ile msimu ya jua Utapata kuwa vumbi ziko mingi, kuna upepo kali ambao ukikaa tu hivi kidogo kwa dirisha unaanza kuchoka sababu hali ya anga si mzuri Lakini wakati wa mvua mimi huenjoy kuchungulia kwa dirisha sababu hali ya anga iko sawa Pia miti ambazo ziko nje zina meremeta vizuri Pia manyumba hizi majengo zenye ziko kando zinakuwanga safi wakati wa mvua So kwa mara mingi Msimu wa mvua ndio mimi hupenda kusimama nje nikichungulia. Aa Alafu mimi mimi huhisi vizuri huu pia hujaa furaha kila wakati ninapo chungulia Kila wakati ninapo tasama nje kupitia kwa dirisha di.

Harufu gani unayo ipenda? Muuu. Mi kwangu nitasema kuna hiya rufu ya kamiti inaituwa rosemary. Hiyo mti unukia vizuri sana. Na kwa maramingi utapata mawa mingi ama mamiti mingi nimezipanda kwa balkoni yangu ni hizo za rosemary. Kwa mi upenda hiya rufu ikiwa nyumbani kwangu. Pia nikisimama pia inje inanukia vizuri. Kwa maramingu tapata rosemary plant na anukia kama mint. Ama ikona kale ukale kadogo hewani lakini hunukia vizuri so miupenda yu arufu sana.

Je unapenda maua mimi nitasema ndio mimi hupenda roses pia kuna ma Mataipu za maua kadhaa ambazo nikiwa nyumbani kwetu ushago huwa tumezipanda nje lakini majina saizi siezi nikazifafanua vizuri lakini kwa mara mingi mimi napenda red roses sababu zinameremeta ama zinapendeza kwa macho na ingawa zinakuanga na mwiba kiasi But uzuri zao ama izo mauwa zao zenyewe zinakuanga zimemeremeta vizuri na zinanukia vizuri So mimi hupenda maua Eitha nikiwa nimezipanda Nikonazo tu kwa nyumba nikiwa nimezieka kwa bowl yao Mimi hupenda maua na kwa mara mingi utapata niko na mauwa moja ama mbili Taipu moja ya mauwa ama mbili kwa nyumba So ndiyo mimi hupenda mauwa.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Mara mingi utapata nikifanya mazoezi mara tatu ama mara nne kwa wiki aa kwa mara mingi nikiwa nikienda kazi ni asubuhi na mapema huwa mii baada ya kutoka kazini hiyo ni wakati utapata mii ndiyo napitia gym kufanya kazi, kufanya kupiga mazoezi Lakini kuna zile wakati zingine ambapo mimi hupumzika kama niko off ama niko ni wakati wa weekendi. Utapata nimerauka asubui na mapema karibu saa kumi na moja asubuhi ni pige mazoezi Either niamke mapema niende gym nifanye mazoezi ama saa zingine utapata nimeamka late alafu i just go for a walk naenda natembea tembea kidogo nakimbia na piga maraondi chache Lakini kwa mara mingi mimi mazoezi nafanya Intense, ile mazoezi intense kabisa inakuanga mara nne, mara nne kwa wiki Lakini pia kila siku nikiwa kazini mimi upenda kutembea tembea na with those steps labda niseme kwa siku lazima nimemaliza steps elfu kumi na namake sure nikimaliza siku hizo steps nimezirecord So mazoezi nitasema nafanya kila siku but the intense workout mimi hufanya mara nne kwa wiki na hii pia nikienda wakati n imeenda mii gym namaliza one hour ama saa moja na nusu.

Unapenda mikutano ya aina gani Kwa mara mingi mi napenda zile mikutano za kila wikendi ambapo mnasema na marafiki zako okay tupatane huku tuende tufanye camp ama twende tu tujiburudishe So wakati mwingi mi mikutano ambazo mi napenda ni zile za mchana na marafiki Pia utapata kwa hizo mikutano tutafanya activities mingi za mchezo So utapata kwa hizo mkutano mimi hufurahia kwa mara mingi Pia saa zingine ama tuseme tutembee, tupande kwa mlima tuende tuangalie, tutazame kutoka uko juu ya mlima tuone view za, upande zote za mji Lakini kwa mara mingi minapenda zile mikutano ya mchana tena na marafiki zangu na hizo mikutano mostly tunafanyanga ikiwa wakati wa wikendi Yes, na huwa tunafurahia sana.

Je unapenda kupiga picha? Mimi nitasema ndio ikiwa zile picha za selfie ikiwa picha za picha za ama ikiwa video mimi hupenda kuzipiga sana alafu mara mingi mi nikipata kitu kinachopendeza machoni mi hupenda kuzipiga alafu nizikapche hizo moments sababu inakuanga kutoka kupitia kwa picha unavyoweza Iyo ndiyo jinsi ya kuweza kurekodi ile moment ambayo umefurahia. So kwa mara mingi mi hupenda kupiga picha, Ikiwa picha za nyuso zangu, ama nyuso za marafiki zangu ama hata saa zingine picha za mti ama mnyama ambaye nimependelea ama ni ile kitu tu imekaa unique Mimi hupiga picha. Tena saa zingine utapata mimi ni yule mtu waku penda kukaa social media Ikiwa tiktoki, instagramu, youtube So, kila wakati mi hupenda kupiga picha, nizi edit, ata zikiwatupicha zozote za simu ama za kamera, mimi hupenda kuzipiga.

Nje unapenda kupanda milima ndiyo mimi upenda kupanda milima kwa maramingi mimi napo kuwa na umuda wakupitisha tu sina kazi mingi wakufanya alafu sasa ama wakati wa wikendi hali ahanga ikiwa mzuri sasa zingini unapata okey kuna jua kiasi hakutakuwa na mvue yosiku ile ni ile wakati wangu mzuri wakuenda kupanda milima na huku kwetu kuna kuanga na milima chache So kwa maramingi utapata Either na zaenda pekiangu tuende tupatana na watu ingine Tupande milima wote Tuangalie tu mji inavyo pendeza ama pia ukiendanga uko milimani Unapata kuona miti mingi Kuna miti za tafauti, tafauti ambazo zingine utapata ziko unique kama usazingine utapata Atakuna fruits nyo unenda kupata uko milimani So matunda za huko milimana pia zina kuanga tamu So kwa maramingi miu upenda kupanda milima Sazingine naezafanya pia kupanda milima nikiwa na marafikizangu Tukifika huko tunenda kujivinjari kidogo halafu tunarudi Lakini kwa maramingi utapata kwa muwezi nimepanda milima marambili Yuni kitu mzuri na pia napenda kupanda milima es a form ya mazoezi cause ukipanda mlima, unafanya misuli za kozi kwe mzuri. So, mimi hufraia ama mimi hupenda ni kipanda mlima.

Unajihisi vipi kuhusu thatmini za kazi Kwa maramingi Nikiwa kazini mii kutokana kulingana na mathatmini ambazo sisi tunaitaji kuzifuata mii huisi tu vizuri kwa sababu maramingi ni hizo thatmini ambazo zinakuweka kwa laini kwa vitu ambazo zinazo itajika ukiwa kazini na ni kupitia hizi thatmini ambazo utapata kazi mingi ufanyika vizuri na pia hizi thatmini inafanya culture ya huko kazini ama relationship ya kila employee huko kazini uwe mzuri so mimi uzifuraia na uzipenda.

Je unavaa saa Kwa mara mingi nitasema ndiyo sababu Mimi navaa saa saa zingine iwe form of Jewelry as part of my jewelry ama pia saa zingine mimi nikiwa kazini mimi nahitaji saa mkono ndiyo nikuwe nikimekishwa kuwa nachunga time vizuri ama Kuna procedure ile inabid umefanya kwa muda fulani So lazima ukue na saa saa karibu na wewe So mara mingi mimi napenda kuvaa saa Pia saa zingine naeza tumia saa ya simu Lakini kwa mara mingi mimi hupenda kuvaa saa ya mkono na saa zingine kuna kunakuanga na hizi zingine inaitwa Nurses Watch hiyo unaeka hizi upande za kifua Alafu unapoendelea na procedure unaichungulia tu But kwa mara mingi mimi napenda kuvaa sana, nikiwa kazini kwa sana, lakini pia nikiwa nimetoka nje tu, pia lazima nikuwe na saa.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini mimi kazini mimi nina fanya kazi ya kuwa nesi alafu saa zingine kuna tunafanyanga kusaidia wamama wanapojifungua so kwa mara mingi kunakuanga na hizi emergency zingine zinaeza tokea wakati mama hujifungua kama wakati mwingine mama unaeza pata ame bleed sana so Iyo mimi ningependelea kupata mafunzo Kwa isi jinsi ya kumanage mama vizuri Anapojifungua then akuwe na emergency ya kubleed sana Kitu ambao tunai kwa kijilugha ya kimombo tunaitanga PPH So mimi ningependa kujua maneno mingi kuhusu PPH Postpartum hemorrhage na jinsi ya kufanya wakati wa uo wakati na kila kitu But kwa wingi kwa sana mimi nigependa kupata mafunzo ya Postpartum hemorrhage nikiwa kazini and it's management.

Unatumia wi-fi ama data ya simu? Mimi hutumia wi-fi kwa mara mingi sana nikiwa nyumbani kwangu ama nikiwa kazini mimi hutumia wi-fi, wi-fi inakuanga na advantages mingi sababu kwa ya kwanza inakuanga ya bei ya chini kabisa na pia network yake inakuanga strong sana so mimi hutumia wi-fi kwa mara mingi nyumbani na pia kazini pia sa zingine utanipata nikitumia data ya simu kama nimetravel, nimetoka kwa nyumba ama siuko kazini so hapa katikati nahitaji data ya simu sababu mimi siezi nikabebana na wi-fi sababu wi-fi zote ambazo na tumia si zile portable ni zile za kubaki tu katika sehemu fulani ya nyumba so kwa mara mingi mimi hutumia wi-fi lakini ninapo ondoka kwa nyumba ama kama siuko kazini mimi hutumia data ya simu lakini hiyo ni ile wakati chache kama data ya simu ilikuwa kabisa inahitajika ama sa zingine wakati mimi naeza tumia data ya simu ni kama wi-fi yangu haifanyi kwa saa zingine utapata network labda hiko chini haiezi ika ikakufanya uingie kwa mtandao wowote ama huwezi uka ukafanya tu kitu yoyote, so hizo ni wakati ambazo zina ni lazimu ni nunue data ya simu Lakini kwa mara mingi mimi ntasema ninety five percent ya time zangu mimi hutumia wi-fi.

Tunda lako la kupendezwa ni lipi? Mimi hupenda mimi hupenda tunda la pineapple. Kwa mara mingi utanipata nikienda soko naenda ni kununua Pineapple ikiwa full naileta nje kwa nyumba nije niikatekate, then nile. Lakini tunda ninaloipenda sana ni pineapple. Pia saa zingine naeza nunua pineapple juice Nizikunywe Lakini kwa mara mingi mimi hupenda kula pineapple. Inakuanga tamu sana iko na sukari mingi zile natural na pia nikila pineapple nasikianga tu ni Nimefurahi na niko sawa sababu pineapple ni kitu ile nakuanga na cravings ama nakuanga na nia ya kuila sana. So kila wakati ninapopata kula pineapple huwa mwili yangu inajisikia ikiwa vizuri sana. So, mimi pineapple ni lile tunda ambazo linanipendeza. Mi sijazipanda mwenyewe lakini naendanga kuinunua. Na pineapple naeza ikula mara nne kwa wiki. Si kila siku lakini wiki haiezi ikapita bila mimi kula pineapple.

Unafaya nini wakatu wa msongo wa kazi? Nikiwa kazi ni alafu napatanga kuwa kuna msongo mingi wa kazi Sazi ngini na yaza wambia colleagues wangu wanisaidie na kazi zingine ama saa zingine naanzanga tuna kufanya zile kazi ambazo ziko priority Sinaitaji urgency ya juu Nizimalize kwanza alafu nieze kushugulikia kazi zingine Lakini kwa maramingi mimi nakuanga na workmates ambazo itakwa vizuru kigawa kazi zao zako kwao ama wakugawe kazi zao ili wakati wakona msongu wa kazi Ndiyo msaidiana kuimaliza kwa upesi But maramingi nikiwa na msongu wa kazi The best thing ni ufike na ujiplan vizuri Ugawe time yako vizuri But ukiona kuwa ok Nika kazi msongo imekuwa mkubwa sana ni vizuru kugawa kazi yako.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Kwangu kukatika kwa umeme inakuanga tatizo kubwa sana kwangu. Sababu mimi hutegemea umeme sana. Sababu nikiwa kwa nyumba, utanipata mara mingi niko kwa simu. Labda niko tiktoki naangalia videos, niko youtube ama instagramu. Na hizo vitu zote zinakuanga zimekua supported na umeme. Sababu mimi utumia wi-fi na wi-fi inahitaji umeme Ndiyo niweze kuingia kwa hizo sides zote Lakini sasa utapata ile wakati umeme umepotea Wi-fi umepotea Pia utapata sa zingine kama ni usiku giza iko So mara mingi umeme unapo katika Mimi nitaingia tu kwa kitanda nilale sababu hakuna kitu ingine ya maana nitafanya bila umeme Pia saa zingine utapata mimi hupenda kufanya kazi hizi za online, hizi remote works. So, bila umeme inakuanga imenikatiza kazi zangu mingi. So, kwa mara mingi, kama ni usiku nitaingia tu kitanda nilale, lakini kama ni mchana naeza sema sawa, wacha nitoke njje niote jua ama nitembe kiasi. Lakini kukatika kwa umeme ni tatizo kubwa kwangu na sababu mimi ni mtu hupenda kukaa tu kwa simu inakuwanga ime ni effect sana na utapata tu umeme ikipotea hivi ndio uyo mimi naingia kwa kitanda atu nilale nikisubiri umeme urudi.

Unashughulikia kazi za tharura vipi? Kazi za tharura? HiIzo labda nikiamka asubuhi nanipate kuwa okay niko na zile extra activities. Nitaamka kwanza na nianze kuzishughulikia before nianzane na ile kazi yangu main. Na hizi kazi za tharura kwangu inaweza kuwa labda kuwa kuosha vyombo, kusafisha nyumba. So hizo kazi za tharura kwanza zinakuwanga zinatangulia ama saa zingine kama nimekuwa na major urgent work kwa ile my main jobs Mimi nitaanza na hizo halafu baadaye nimalizane na kazi za tharura So ina depend na urgency ya hii kazi yangu ingine kama kuna urgency sana mimi nitamaliza nazo kazi za tharura Lakini kama hakuna urgency wowote mimi hupendelea kuanza na hizi kazi za tharura Kwa maramingi ukishinda umeziacha acha Utapata kesho sasa zimeanza kuwa so pressing, yeah So kazi za dharura mimi napenda kushugulikia mapema Nikiamka, nizimalize, before nijitayarishe niende kazi.

Unashugulikia muda wa mwisho vipi Kwa mara mingi kukiwa na kazi ile labda imekuwa nikiweka kando kwa mara mingi hadi sasa saa hizi imefika last minute sa zingine utapata mimi nikona haraka mingi sana ile nataka nimalize huo kazi ama katika ule muda mchache umebaki muda wa mwisho huwa nashughulika kwa haraka.

Programu gani ya simu kutumia kila siko Mi kwa mara kadhaa Nikiwa kwa simu Programu ambayo mimi hutumia ni nikiwa mkasa ubuhi ni kuingia kwa hizi mitandao za kisocial media edha kama ni tiktok instagramu ama sa zingine naezasema wake wacha ni ingine some novel nikiwa kwa simu ama ni watch movie so program ambao utumia kwangu haina lain lakini wakati mwingine inadipend una venye ni tam kaa subuhi niseme na inge hivi kwa simu nianze kuoachive ya.

Timu gani ya mchezo unaofuata Mimi hupenda mchezo wa kandanda na kwa mara mingi kuna kuna kuanga na timu ya chelsea mimi ni mshabiki wa timu la chelsea na kwa mara mingi utapata ile wakati wao wanacheza ndio mii ninapo watazama kwa runinga Lakini mchezo wa kandanda The american football ile kandanda za Amerika, hiyo ndiyo mchezo ambapo mimi upenda kufuatilia, sababu hiyo ni kitu kama msichana mimi uelewa, na pia mimi huwa napenda mchezo wa kandanda, soo utapata mimi kuelewa mchezo wa kandanda inakuanga kwa uraisi. Soo mara mingi mimi hupenda mchezo wa American football, Amerika kandanda ya Amerika, na pia mimi nakuanga mshabiki wa Chelsea, timu ya Chelsea.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka Kwangu mimi kitu ya kwanza mimi hufanya kazi hospitalini So kikazi mimi huenda hospitali tuseme kila siku Lakini kama ni ile hali ya ugonjwa mimi kugonjeka ndio niende kuonekana hospitali hiyo inakuanga kitu ya iko so rare na mimi kama ni ugonjwa kunichuko hospitali mimi inakuanga so rare cause unapata maramingi sababu mimi nafanya kazi ya kuwa nesi nikiwa mgonjwa hivi kidogo mimi najua niko nahitajika kumeza dawa gani So utanipata tu ok nimeenda kwa hizi vibanda za madawa Kemisti nimezinunuwa madawa, nimemeza, nimepona Lakini sa zingine wacha tuseme tu kwa mwaka cause sa zingine unaeza pata nikona kale kaugonjwa ambako kanapotikana kata kuenda kwa mwili So naeza enda tu hospitali mi mwenyewe niende kuonekana Nipewe madawa na nirudi kwa nyumba Hivo nitasema labda mara tatu Lakini ni ile si ile masaa za kuenda kulazwa ya kuenda tu kuona daktari na kurudi.

Unasherekea mafanikio ya timu vipi. Mimi maramingi nikiwa kazini kukikuwa na kale mafanikio ya timu saa zingine tunaweza pata tunapewa zawadi. Tuna piga makofi, tuna tuna wa congratulate rafiki zetu ambazo wamefanyikiwa ama mimi mwenyewe napigiwa makofi wana nisherekea. Hiyo nitukiwa kazini. Ama saa zingine tunasema ok tutapata kuenda dinner hii mahali, jioni, tuende tujisherekehe. So hivyo ndiyo venye tunasherekeaga mafanikio ya timu. Ama saa zingine utapata kama bosi wetu ame tuletea kitu hili kutuonyesha kuwa anatuwenzi. So mara mingi zinadifa lakini kwa mara mingi labda tupate zawadi. Tupigie oe makofi, tukuwe recognize kama tuende for a dinner. Ama wikendi kamoja tunasema tunaenda out. So hivyo ndiyo vyenye tunasharekea mafanikio ya timu.

Unapenda kufanya nini wakati wajua kali? Kwa maramingi mimi hupenda kukaatu kwa nyumba wakati kuna jua kali koz mimi siule mtu nitasema nitatoka nje jua iende inipige. Alafu kwa maramingi utapata mimi nikitoka nje ama nikienda kuzurura nje wakati wa jua kali. Ngozi yangu inakuanga inaharibika sana so mimi huprifa kukaatu kwa nyumba nikuwe nimepumzika. Ama saa zingine, kama nimesema okay, imenilazimu nitoke inje ama kuna kala activity na nataka nifanye wakati wa msimu wa jua labda kuenda kwa swimming pool, ni swim ama niende kwa osheni, nienjoy maji niende tu nifanye something yenye iko kuli But kwa mara mingi, kukiwa wakati wa msimu wa jua kali Mimi upenda kukaa tu kwa nyumba nitulia sababu nikiwa kwa nyumba hali ya ewa inakuwanga baridi nyumbani So hiyo ni vizuri.